Katika timu naweza chagua rugby, hii timu ambayo inaitwa New Zealand All Blacks. Ninafraia ninapoangalia matokewo ya mechi yao, takuimu za wachazaji, uchambuzi pia wa timu za watu wenyewe wa rugby. Inaleta uchemushi mbora, santini.

Programu ninayotumia kwa muda mrefu ni whatsapp katika mawasiliano iliniwasiliane marafiki na familia. Katika mitandao ya kijamii natumia instagram kuangalia picha na reils. Na katika kazi napenda kutumia google chrome kutafuta taarifa na gmail kama barua pepe. Tukiangalia katika burudani napenda kutumia tiktok video fupi za kumzika. Na huduma muhimu na tumia pesa app yani kulipa malipo na miyala asante.

Ningependa kuenda cinema maramoja au marambili kwa wiki. Kwa sababu ya kuenda cinema ni njia mzuri ya kupumuzisha mwili. Screen ni kubwa na sauti mzuri hufanya filamu iwe tamu zaidi. Wakati siendi mara kwa mara ikiwa niko bizi, filamu mzuri hazijatokea bado ni hiyo tu asanti.

Ndiyo, napenda kupika. Nakupika kunipa unipafuraha kwa sababu huniwezesha kuunda kitu kipya na kujaribu ladha tofauti. Pili, ninjia nzuri ya kupumzika. Tatu, hufanya nijisikie study. Napia nne, napenda pia kushiriki chakula na familia au marafiki. Pendwa zaidi, chakula rahisi ni cha haraka kama pasta au stir fry. Bikari ni kama keki au muffins. Satini.

Napenda kufanya mambo kama kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku inavyo kuenda kwangalia filamu pia televisheni pamoja. Kutembea au kutoka nje ya mwishoni wa wiki. Kucheza michezo kuzungumza na pia kucheka hata bila mpango maalumu. Muda na familia unifanya nijisikie salama na mwenye faraha na mwenye piangu umpia so.